Ndiyo, napenda sana asali kwa sababu nitamu, ya asili, ilio na ladha nzuri na manufaa mengi kwa afya. Napendelea kuitumia kwenye chai au maji ya uvuguvugu asubuhi. Kwani hunipa nguvu na kunisaidia kwanza siku vizuri. Pia napenda kuitumia kwenye vyakula na vinywaji vingine badala ya sukari. Kwa kuwa ni chaguo lenye afya zaidi. Mbali na ladha yake nadhamini asali kwa sababu inajulikana kusaidia kinga ya mwili, kupunguza kikohozi na kuboresha chakula.

Kumbukumbu moja nzuri kutoko utotoni ni wakati wa kucheza na marafiki jioni baada ya shule. Tukikimbia mitaani, kucheza mpira, au kuruka kamba hadi jua linapozama. Tulikuwa huru, wenye furaha na bila wasiwasi mkubwa. Tukifurahia mambo madogo kama vicheko, ushindi mdogo katika michezo, na hadithi tulizosimulia. Kumbukumbu hiyo hunikumbusha urahisi wa maisha utotoni, urafiki wa kweli na furaha isio na masharti.

Nyama ninayopenda zaidi ni nyama ya ng'ombe kwa sababu ina ladha nzuri na inaweza kupikwa kwa njia mbalimbali kama kukaang'wa, kuchemshwa au kuchomwa. Pia hunishibisha vizuri na ni chanzo kizuri cha protini jambo linalo nipa nguvu kwa shughuli za kila siku. Napenda sana inapopikwa vizuri na viungo vya asili hasa ikiliwa na wali au ugali.

Somo la sayansi ninalolipenda zaidi ni fizikia kwa sababu hunisaidia kuelewa jinsi vitu vinavyofanya kazi katika dunia halisi kama mwendo, nguvu na nishati. Napenda fizikia kwa sababu inaunganisha mantiki na matumizi ya vitendo na unifundisha kufikiri kwa kina na kutatua matatizo. Pia inanipa mtazamo mpana wa jinsi teknolojia na uvumbuzi vinavyo tegemea kanuni za kisayansi.

Ili kushirikiana vizuni na timu, kuwasiliana wazi na kwa heshima, kusikiliza mawazo ya wengine na kushiriki mawazo yangu kwa uwazi. Pia nahakikisha ninatimiza majukumu yangu kwa wakati, ili nisiwaangushe wenzangu. Zaidi ya hapo, napenda kusaidia mtu pale anapohitaji msaada, kukubali maoni tofauti, na kutatua changamoto kwa pamoja, jambo linalojenga uaminifu, mshikamano na mafanikio ya timu.

Ndio, natumia video kwa mwasiliano. Hasa, katika mikutano ya kazi, mafunzo na mawasiliano ya watu walio mbali. Mawasiliano ya video hunisaidia kuona uso na lugha ya mwili ya wengine. Jambo naloboresha uwelewa na kuimarisha mahusiano. Pia hupunguza upotoshaji wa ujumbe ukilinganishwa na maandishi peke. Na hufanya mawasiliano yawe ya karibu zaidi hata kama tuko mbali.

Chumba nachokipenda zaidi nyumbani ni sebule, kwa sababu nicho chumba cha kupumzika na kukutana na familia na marafiki. Napenda sebule kwa kuwa kuna nafasi ya kuangalia televisheni, kuzungumza na kupumzika baada ya siku ndefu. Pia ni sehemu yenye hewa na muanga mzuri. Jambo nalofanya nijisikia huru na mwenye amani nikiwa nyumbani.

Nashugulikia wateja kwa heshima, uvumilivu na kusikiliza kwa makini mahitaji yao. Kuanza kwa kuelewa tatizo au ombi lao, kisha kutoa maelezo au suluhisho kwa uwazi na lugha rahisi. Pia huhakikisha na wasiliana kwa upole, kudumisha mtazamo chanya na kufuatilia ili kuhakikisha mteja ameridhika. Njia hii hujenga uaminifu, huongeza kuridhika kwa wateja na kuimarisha uhusiano mzuri kwa muda mrefu.

Ninafanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kuwasiliana wazi, kusikiliza mawazo ya kila mtu na kuheshimu tofauti za maoni. Nahakikisha ninatimiza jukumu langu kwa wakati na kwa ubora ili kusaidia timu kufikia malengo yake. Pia napenda kushirikiana kwa kutoa msaada pale inapohitajika, kukubali mahoni ya kujenga na kutatua changamoto kwa pamoja. Jambo linalojenga uaminifu, mshikamano na mafanikio ya pamoja.

Tukio muhimu zaidi katika maisha yangu ni wakati nilipofanikwa kupata kazi yangu ya kwanza. Kwani lilikuwa hatua kubwa ya kuanza kujitegemea na kuunda mstakabali wangu. Nilipata kazi hio baada ya siku nyingi za jitihada, majaribio ya kazi mbalimbali na maandalizi makini ya kitaaluma. Tukio hili lilinifundisha umuhimu wa bidii, nidhamu na uvumilivu na jinsi kila hatua ndogo ya kujituma inaweza kuleta matokeo makubwa.

Inawasiliana na wafanyakazi wenzangu kwa weledi, heshima na wazi, ili kuhakikisha kazi inafanyika kwa urahisi na kwa ufanisi. Kila wakati, napenda kutoa maelezo wazi kuhusu majukumu na matarajio ya kazi, na pia kusikiliza mawazo, mapendekezo na changamoto zao. Hii inasaidia kufahamu mahitaji ya kila mmoja na kuhakikisha hakuna kutoelewana.

Kifaa teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu ya mkononi. Simu inanisaidia kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu kazini, kupata habari ya haraka, kupanga ratiba na kufuatilia shughuli za kila siku. Zaidi ya hayo, hupunguza usumbufu wa mawasiliano na kuniruhusu kutumia programu za burudani, elimu na malipo mtandaoni. Jambo linalorahisisha maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu kunanipa utulivu na kunisaidia kuzingatia kazi bila usumbufu mwingi. Nikiwa nyumbani naweza kupanga muda wangu vizuri, kupunguza muda kusafiri, na kuunda mazingiri yanayo nifaa kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Pia inanipa nafasi ya kusawazisha kazi na maisha ya binafsi kwa urahisi jambo linalo ongeza motisha na tija yangu.

Napenda zaidi kuandika kwa kompyuta kwa sababu ni haraka, rahisi kurebisha makosa na hunirusu kuhifadhi kazi zangu kwa usalama. Kuandika kwa kompyuta pia kuna nisaidia kupanga mawazo yangu vizuri, kutuma kazi kwa urahisi na kushirikana na wengine kutumia barua pepe au programu nyingine. Hata hivyo, mara nyingine napenda pia kuandika kwa mkono, haswa wakati kufikiria au kuchora ramani za mawazo, kwani kuna masisha ubunifu na kumbukumbu.

Ninangoja barua pepe mara kadhaa kwa siku, kawaida asubuhi, katikati ya mchana na jioni. Hii hufanya kazi iwe rahisi kufuatilia, kujibu ujumbe muhimu kwa haraka, na kuhakikisha hakuna mawasiliano muhimu yanayopitwa. Pia hunisaidia kupanga majukumu ya kazi na kuthibiti muda wangu vizuri. Kwani najua ni lini kujibu na ni lini kufanya kazi nyingine bila usumbufu.

Kazi yangu na masomo yangu yamekua chanzo kikubwa cha kujifunza ujuzi mpya nidhamu, utendaji mzuri. Kila siku najihusisha na majukumu yanayohimiza kupanga muda wangu kutatua matatizo na kushirikiana na wengine. Katika masomo napenda kuzingatia sehemu za vitendo na kufahamu jinsi nadharia zinavyotumika katika maisha halisi. Huku nikijenga ujuzi wa kufanya maamuzi sahihi.

Napenda kuenda madukani wakati siyo yenye msongamano mkubwa. Una nyingi asubui mapema au jioni. Kwa sababu wakati huo kuna kuwa na utulivu. Hakuna foleni ndefu naninaweza kuchagua bidhaa kwa utulivu bila presha. Napenda pia kutumia mda huo kufikiria kwa makini ninacho hitaji. Kulinganisha bei na kuchagua bidhaa zenye ubora. Zaidi ya hapo, kununua wakati huu hunisaidia kuepuka haraka na kuchukua mda wa kufurahia shughuli hiyo. Huku nikipata nafasi ya kuona bidhaa mpya au punguzo.

Ninaweza kuzungumza kuhusu siasa kwa mtazamo wa kuelezea na kufufanua. Kama vile historia, mifumo ya kisiasa na jinsi sera zinavyoadhiri jamii, lakini napendelea kufanya hivyo kwa utulivu na heshima. Siysa zinaweza kuwa mada nyeti. Hivyo ni muhimu kusikiliza mitazamo tofauti na kujadili kwa lengo la kuelewa. Sikubishana. Kwa njia hiyo, mazungumzo ya siasa yanaweza kuwa ya kujenga na kuongeza uelewa badala ya kuleta mgawanyiko.

Mfreji TV na ufuata mara nyingi ni CNN kwa habari za kimataifa au National Geographic kwa wafunzo na burudani ya sayansi na asili. Napenda CNN kwa sababu unipa habari za haraka na za kuaminika kuhusu matukio duniani. Huku National Geographic ikinifundisha kuhusu mazingira, wanyama na uvumbuzi wa sayansi kwa njia za kuvutia.